Naam, nimeshiriki katika mashindano tofauti tofauti. Hivi karibu ni nilishiriki katika shindano la uimbaji ambapo mshindi alikuwa anatarajiwa kuwakilisha eneo letu katika mashindano makubwa zaidi ya uimbaji kati kaunti tofauti tofauti hapa Kenya. Naamu, ni mishiriki katika mashindano.